Huwa ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia njia mbali mbali. Na sana sana mimi ninapenda kusoma vitabu ama kusoma makala ambayo inazungumzia lile jambo ambalo ninataka kujifundisha. Kwa vile unapata hii inapanua maarifa na inaniongezea kuelewa kwa kina. Na sana sana ninaeza hata nikasoma makala ambazo ziko kwenye mtandao. Ambazo ninaeza nikasoma kupitia simu yangu ama tarakilishi. Kwa hivyo, kama ninataka kujua kitu mpya, njia kwanza ninafanya ni kusoma kuhihusu. Nafanya utafiti, nasoma kabisa mpaka naielewa zaidi. Pia napenda kuuliza maswali sana. Sana sana kwa wale watu wenye wamezoea kufanya kile kitu. Inanisaidia kupata majibu sana. Na hawa, takupatia majibu sahihi zaidi. Na hii, inanisidia kujifunza kwa haraka upesi. Na pia ninapenda kusikiliza na kutazama sana sana video za kielimu na sikiliza kama vile podcasti ama vipindi vya maarifa kuhusu hilo jambo mpya na hapo napata kujua zaidi. Vitu zingine ambazo ninaeza nikafanya wakati mwingine na jifundisha kuputia makosa ambao niwefanya sana sana kwa jambo mpya. Makosa ni sehemu kubwa sana ya kujifundisha kwa sababu ukifanya makosa alafu ujirekebishe itakua ngumu sana kurudia yale makosa. Kwa hivyo ni kifanya makosa nahakikisha nimejifunza kutokana na hayo makosa na hiyo inanisaidia kujua njia bora ya kufanya jambo. Pia napenda kujadiliana na watu wengine na marafiki, vikundi, hivo vitu vyote ama napenda pia kurudia mara kwa mara jambo mpya. Nikikuwa na uzoefu wa kurudia inamaanisha pia najifunza haraka zaidi na itakuwa ngumu zaidi kusahau hilo jambo Kwa hivyo kama nataka kujua kitu mpya niko na njia tofauti kama hizo ambazo ninapenda kutumia kujifundisha zaidi kuhusu hilo jambo.

Mahali pazuri sana ambapo nimewai kutembea ni kwenye buga la wanyama kule Tzavowest. Ambapo nilienda nikaona mto ambao unaitwa mzima Springs na hapo mahali panapendeza sana kwa sababu unapata hicho ndo chanzo ama hapo ndo huo mto umeanzia. Hapo mahali ambapo tulieza kuzuru na tulieza kuingia kwa jumba la glasi ambalo limejengwa ndani ya yele maji na ukiwa pale ndani unaeza ukatazama ndani ya maji ukaona vile mimea na pia wanyama wa pale ndani ya maji wanaishi na nilipendezwa sana na wale ndege samahani nilipendezwa sana na wale samaki pale ndani ya maji kuona vile wanaishi kwa furaha na pia kuona vile mimea ilikuwa ina nawiri hapo ndani ya hayo maji. Kusema ukweli, hapo mzima Springs pana utulivu wa hali ya juu sana na unapendezwa hata na wale ndege ambao wanaishi kwa hiyo miti ambayo iko hapo kando ya huo mto na hapo ndo mahali pazuri sana nishai zuru kwa maisha yangu ama kusafiri na nilifuraia sana kuwa nilieza kufika pale na ningetamani tena sana kurudi pale siku ingine.

Kufundisha watoto wadogo shuleni ni hii ilikuwa ni kwa kujitolea wakati nilimaliza kidato cha nne kwa vile kule nyumbani hakukuwa na kazi mingi za kufanya na sikuwa napenda kukaa bila kufanya jambo lolote nikisubiri matokeo ya mtihani ndio niweze kujiunga na chuo kikuu. Kwa hivyo nikajitolea kufundisha watoto wadogo kwa shule ambayo ilioko kijijini mwetu. Na hii likuwa ni jambo mzuri sana kwa vile iliniridhisha roho. Hata kucheza na wale watoto. Kuona vile walikuwa wanaeza kujifunza mambo. Ilikuwa inanipatia hisia ya kuridhika sana. Nilifurahi sana vile watoto walikuwa na furahia kusoma mambo mapya. Na ikanipatia motisha hata ya kufanya zaidi wakati nikona mda wa kusaidia Kwa vile unapata pia kujitolea ama kufanya kazi ya kujitolea inasaidia sana kwa maisha yangu kama vile inendelea iliweza kusaidia ama kuongeza ujuzi na uzoefu wa kufanya jambo sana sana kama pale nileza kujifunza kuishi na watoto na hata wale walimu wengine ambao walikua pale na hata kusikiza viongozi ambao ni walimu ambao walikua wamehitimu pale kwa vile mime sikuwa nimehitimu kama walimu na hiyo ilinipatia amani kubwa sana. Ikanisaidia kujijenga na kujiamini na hata nikaeza kujifundisha mambo mengi sana kupitia na zile experience ya kufundisha watoto pale shuleni.

Huwa ninapenda kutumia video kwa mawasiliano kwa kwa vile ni njia ya kisasa ambayo imevuma sana kila mahali. Na ni njia moja ambayo inaridhisha sana kwa sababu wakati unapigia simu, tuseme kupitia njia ya WhatsApp, unaweza ukazungumza na ule mtu ambaye ulikuwa unapigia simu muweze kuzungumza. Kama munaangaliana, unezo kasoma hisia zake na inaridhisha zaidi kuliko kupiga simu na huwoni ule mtu ambaye unazungumza na yeye. Na unapata pia wakati unataka kufanya mkutano na wale watu ambao unataka kufanya mkutano na wao wakombali, pia unaweza ukatumia video call kama vile Google Meet ambayo inasaidia sana kuweza kuwasilisha ama kuzungumza na ule mtu ambaye unafanya na yeye mkutano. Kwa hivyo unapata pia video inaimarisha kama ni biashara ama kazi na inasaidia sana hizi mikutano bila kusafiri. Na inasaidia sana kwa vile inapunguza garama ya kusafiri kufanya zile mikutano. Na hatu unapata kwa ujumla inarahisisha mawasiliano inaokoa muda na hata kuongeza ufanisi. Kwa hivo kwa upande wangu, ni njia bora sana ya kufanya mawasiliano na ninahisi kuwa, hii ni njia moja ya mawasiliano ambayo imeweza kunguduliwa ambayo inafaa sana kwa maisha yetu ya sasa.

Ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kila kitu kwa dunia sasa kimebadilika na kila kitu inahusu teknolojia. Na kama mtu ambaye anaishi kwa maisha ya kisasa na ambaye ninapendezwa na zile vitu ambavyo zinaendelea kwa sasa, kusema kweli, teknolojia ni kitu ya maana sana, ndio maana ninahakikisha kuwa ninapenda kujaribu teknolojia mpya kila wakati ambapo ninaweza. Kwa vile unapata kuwa inanisaidia kuongeza maarifa na ujuzi kwa maisha yangu na kila mbinu mpya inaniletea mabadiliko kwa maisha yangu. Ama kila teknolojia mpya inabadilisha maisha yangu kivyake. Inanisaidia hata kuongeza ufanisi kazini na inanisaidia kufanya kazi ya haraka zaidi nikitumia teknolojia mpya. Na hii inanisaidia pia kukubaliana na mabadiliko ya dunia. Kwa vile kila kitu imebadilika sasa na pia mimi ninafaa nibadilike. Kwa hivyo nahisi ni vizuri nikiendelea kujaribu teknolojia mpya kila wakati nikiweza. Na kwa sasa inasaidia sana kuboresha maisha yangu kwa sababu kila teknolojia mpya ambao imegunduliwa inakuja kurahisisha mambo. Na hivyo inamaanisha pia maisha yangu na maendeleo yangu inaendelea kukuwa yenye fanaka zaidi. Kwa hivyo, kujaribu teknolojia mpya inafungua fursa na inaongeza maendeleo na kuniwekea, kuniweka mbele kimaisha. Na hii imenisaidia sana kibinafsi na nitaendelea kujaribu kila teknolojia mpya ambayo nitaweza ama ambayo nitakutana nao ndio niweze pia mimi kuendelea kimaisha.

Kuna mahali pingi sana kwa uku nchini Kenya ambapo pana angazia historia yetu kama wakenya ambapo ningependa kutembelea na sana sana ningependa kutembea mahali kama Kobifora ambayo iko huko ziwa Turkana. Na hapa unapata ikona istoria na sayansi ya kuhusu mabaki ya binadamu wale wakalo, wale wakale samahani. Na sana sana inangazia mahali binadamu ama uko wa binadamu kule ziwa turkana ambapo tunaona kuwa kuna zile fossils za binadamu wa kitambo sana zilikwa zinapatikana Kufo ningependa kutembea mahali kama hapo nieze kujua zaidi kuhusu historia na sayansi ya mabaki ya binadamu na pia kuna pale kapenguriya museum ambayo iko kule West pokot. Huku ni mahali ambapo walifungwa wale watu walikua wanapigenia uhuru. Kama ule raisi wa Kenya, wakwanza, jomo kenyatta. Na pia panazungumzia haswa historia ya mapambano ya uhuru wapa kenya. Alafu pia kuna mahali kama timlicho hinga amboi kukule migori. Na huko kuna maboma ya mawe ya kale ambapo ni ushahidi wa ustaharabu wa kia Afrika kabla ya ukoloni. Unapata kule hakuna vitu mingi ambazo zimearibiwa na inaonyesha vile watu walikuwa wanaishi maisha ya kistaharabu kabla ya ukoloni. Kwa hivyo hapo uneza jua vile mababu zetu walikuwa naishi maisha yao kabla ya kuanza kukua na ukoloni hapa nchini Kenya.

Kwa kweli, siezi sema ni napenda hesabu, lakini unapata kuwa hesabu ni kitu chamana sana maisha ni mwetu, na haya ni mesha kila siku, ama mesha siku kwa siku. Kwa hivyo, hatuwezi tukaishi bila kupigia hesabu, kwa hivyo inabidi tuishi na hesabu kwa maisha yetu, hata kama haitu pendezi. Kwa vile unapata kuwa hesabu, inatumika kila siku kama ni kwenye kwe hesabu presa, ama kwenye biashara, ama pale unapiga bajeti ya kwa ya nyumba, lazima upige hesabu. Hata pia unafaa upige hesabu ya mda wako kama ule mda ambao konao, kama kwa zile shugli ambazo unataka kushiriki, vipimo, na hata kupanga maisha yangu mwenyewe. Kwa hivo unapata hapa lazima nikwe ninajua kama ni shugli gani nitakua nafanya kwa mdagani na hini nabadisha lazima nikwe nimejipanga vizuri na maesabu yangu na inasedia kwa membo mingi sana kama kufungua fursa za kazi, inasedia kujenga nidhamu na makini na hata inasedia katika kiteknolojia na vifitu mingi sana mbazo tunapambana nazo. Kwa hivyo, katika maisha bayo tunaishi, kwa sasa lazima tuishi tukipiga maesabu ya kila kitu, ndo usiju kajipata pia umepotea ama mamba yako haiendi vizuri kwa vile haukujipanga vizuri.

Kuna vitu mingi sana ningependa kufanya na familia yangu, haswa kulingana na ule muda ambao tuko nao pamoja. Sana sana uwa ninapenda wakati tumekusanyika pamoja, tuweze kupika pamoja, na pia tuneza tukakaa tuzungumzie, maisha yetu, ambayo kila mtu wapanaishi maisha yake. Tunaweza tukajadidiana kuhusu msada gani, tunaweza tukapatiana pamoja ama kila mtu ambaya ako na tatizo pale labda anaeza kasema ni msada gani anangeitaji tumpatia Uwa tunapenda kusimulia hadidhi sana sana Tukikumbuka maisha yetu ya utotoni na hata kuhusu kumbukumbu za kifamilia ambazo tumepitia pamoja na wakati tukona muda, ningependa pia tuweze kupiga pikniki kwenye bustani, ama uwanja ambao kwa karibu na nyumbani, na huko tuneze enda tupige pia michezo tofauti tofauti, na hata kutembelea hifathi ya wanyama, na hizi ni vitu mbazo uwa zinaendelea kujenga mahusiano yetu kama familia. Na hii inatuseidia sana kama kueza kutatua migogoro, ama kueza kujua ni nani anaitaji usaidizi pale, ndo tuweze kusaidiana sisi wate kwa pamoja. Kwa hivyo hizi shugli zote uo ni napenda sana tukieza kufanya na inamanisha kuwa kama familia tunendelea kushikamana na tunendelea kusaidiana kila siku do kila mtu aweze kukua na wezo wa kuendelea mbele na aweze kujijenga kibinafsi na kupitia msaada wa familia nzima. Na kwa hivyo ni muhimu sana kutafuta muda wa kukaa pamoja kama familia. Ndo tuweze kufanya mambo kama haya pamoja. Na hii natusaidiana kujuana zaidi na kusaidiana zaidi kifamilia.

Ndiyo ni napenda sana kulima bustani pale nyubani kwangu kwa sababu kwa kweli kulima bustani inasaidia sana kuboresha mazingira kwa vile bustani langu kwanza kabisa limeja maua ni mependa sana kupanda maua pale hata kama ni mepanda pia mboga kidogo kidogo pale ndani. Na hizi mimea zinafanya rangia hapo busanini inapendeza sana na inavutia sana na hii inafanya mazingiraya pale kuonekana masafi kabisa na kuvutia sana na pia na hii sikuwa imesaidia sana kuchuja hewa na kutuwa oksijeni na hivu inendelea kuboresha hewa pale na kutuwa hewa safi sana na hii inafanya pia nifraie sana wakati ninataka kuketi pale kwenye bustani kwa kivuli na ninaeza nikafanya shuglizangu pale kama kusoma ama kuandika ama hata kuchora. Kwa sababu nikio nimikiti pale kwa bustani langu inanitolea ama inanipatia hisia za utulivu na hii inanifraisha sana. Na hata naiza nikatoa chakula changu pale kama vile mboga na matunda kidogo ambao ni safi na ni asili. Sika mazile ambazo zimekuzwa na kemikali na kuwekwa kemikali za kufukuza wadudu kwa vile uasitumi hizo kemikali kwa bustani langu. Kwa hivyo ni kweli, ni napenda sana kulima bustani langu na ntendelea kulitunza na inendelea tukubadilisha mazingira pale na kusaidia hata kutoa hewasafi na pia kufanya boma angu ikuwe maridandi na yendele kupendeza zaidi. Na pia ninapenda sana kulima matunda angu mimi mwenyewe kovile na uwakika kuwa nitakula matunda ama mboga ambazo ahazina kemikali na hazia zizika niletea marathi.

Mimi ninapenda kunywa kahawa na pia chai wakati wawote ulewa mchana. Ngawaje ninapenda sana kupika chai ya maziwa na majani asubui. Kwa sababu nikiamuka subui nataka nichangamke kwa kukunywa kitu kama chai hivi. Ambacho kitanipatia nguvu na kunichangamsha kwa siku mzima. Na uwa ninapenda sana kuongeza iliki palendani na mdalasini na hata tangawizi kwa chai yangu. Hii naipatia latha nzuri sana na arufu inayopendeza pia na nikikunywa chai yangu wa asubuhi na kikisha kuwa nakula na mahamri ama viazitamu. Hivi vinaendanisha vizure sana na chai yangu na ninapenda sana kunywa chai yangu nikiwa pale jikoni na mchana wakati nataka kupumzika ninaeza nikakunyua kahawa yangu nikiwa nimekaa kwenye busani. Na kwa kweli, ninahisi kuwa, bila chai ya subui, sitaeza kuchaka muka kwa siku yangu. Sitaeza kukua na nguvu ya kupambana na siku, kama vile nikiwa nimekunywa hiyo chai yangu. Na chai yangu ya mchana, ama wakati ninamua kukunywa kahawa mchana, nikio nimetulia pale kwenye bustani, Uwa inanisaidia kukua mchangamfu na pia kuweza kukua na nguvu ya kuendelea kufanya kazi zangu za mchana na pia inaniondolea usingizi. Ujua sa zingine wakati umechoka kiasi, ukiamua unatulia kidogo, unasiki usingizi, unakubeba, unakukamata kidogo pale. Kwa hivyo ni kikunywa kahawa mchana, inansedia kuondoa ule usingizi na kukua mchanga mfu zaidi na kueza kufanya kazi zangu za mchana.

Kumbu kumbu yangu nzuri ya shule ni wakati tukiwa shule cha upili ama shule cha sekondari, tulikuwa tunapenda kuenda mashindano na zile shule jirani. Na wakati tulikuwa tunaenda mashindano, tukiwa pale kwenye basi, tulikuwa tunapenda sana kuiga densi. Na ule dereva wa basi alikuwa anatuwekea mziki, sana sana ile ngoma ambayo ilikuwa imevuma sana ama ambayo ndiyo ilikuwa mpya. Na tulikuwa tunapenda kuimba, tukiwa kwa basi, tunapiga densi, tunafurahia, tunashangilia sana. Na hiyo ilikuwa inamaanisha wakati tumerudi shuleni baada ya huo muda ambao tulikuwa tumeshiriki kwa ile shule jirani. Watu walikuwa wanarudi wakiwa wamechangamka na wanafurahi na wako na furaha sana. Na kwa kweli hii ilikuwa inatusaidia kuskuma siku zetu zaidi. Na saa zingine ukiwa shule ya upili, ulikuwa unapata unahisi ama unatamani kurudi nyumbani, ukaone wazazi, na ivo, hizi safari tulikuwa tunapigia kuenda shule jirani, tukitumia basi la shule, zilikuwa zinatusaidia kusahau hizo hisia za kutamani kurudi nyumbani. Na ata wakati mwingine unajipata, unatazama, ama unatazamia ile siku ambayo tutakuwa na safari nyingine kuenda shule nyingine jirani, ndio tuende tukashiriki kwa michezo ama kama ni michezo ya kuigiza, ama ni michezo ya kule kama kadada, vitu kama hivyo Kwa hivo nilikuwa napenda sana hizo safari na nilikuwa nazitazamia sana kwa upande wangu kwa sababu ilikuwa inanisaidia kusahau kurudi nyumbani.

Nimeweza kutembelea ziwa la Nakuru ambalo liko katika Bodila Ufa ama Rift Valley na liko karibu sana na ule mjiwa Nakuru. Kwa kweli ilo ziwa ni kubwa sana na liko marufu sana kwa sababu ya wale ndegi wanaitua Flamingo na ndegi wengine wengi sana mbao wanapenda kukaa kwa maineo ya maji. Na wale flamingo uwa wanapendeza sana kwa sababu wako na rangi moja ya rangi moja ambu inavutia sana na wanapenda sana kukanda ni ya maji ama kukula wakati wakonda ni ya maji. Kwevukika pale watazami ama wangalie zile vitu ambazo wanafanya pale utapendezo anazo sana. Na pia, kuna wanyama marufu kama vile vifaru na kuna hata simba, tuige na nyati ya mbao wako pia kwa hao maeneo kwa vile kuna buga pia la wanyama na ukizuru pale, utaeza pia kuona wale wanyama, pale ndania hilo buga la wanyama. Na ni kwa kweli, ziwa la nakuru ni kitu ambacho tunajivunia sana kama wakenya kwa vile pia kuna watali pale wanaenda kutembelea ziwa la nakuru. Na hii namanisha kuwa watu ingi wakitembea pale pia tunendelea kuboresha biashara kwa watu wa nakuru. Na nimeweza pia kutembea mto watana, mbao pia umepitia kule nyumbani kwetu, uko tuliko tunapenda kuenda kuteka maji tukiwa watoto wa dogo, na hata kama tuliko tunateka maji kule tulikuwa na uoga sana wakukutana na kifaru, ama hata mamba kwa vile huo mto ni marufu sana kwa sababu wa wale mamba wengi una kuanga kwa huo mto. Na umetoka, huo mto umetoka kwenye mlima Kenya, ukaishia hadi bahari la indi. Kwa hivyo ni mto mrefu sana na ni moja wapwa zile mto kubwa sana hapa nchini Kenya. Na huko na majimengi sana, sana sana wakati kumenyesha sana. Unaeza ukafurika, hatu ukafika kwenye manyumba za watu na unabeba miti mingi na hata manyumba za watu ambazo ziko karibu na maji. Unapata kweli hii mto tana umepatia watu yengi sana maji ambao wanaishi karibu na huo mto.

Kuna aina mbali za mikutano na kila mikutano huwa na mahitaji yake. Kwa vile uneza pata kuna mikutano ya tarifa ambazo hapo kuna mtu anaenda kutua habari fulani ama maelezo ama maelekezo fulani na hapo lazima watu waende wakasikize ule mikutano. Na lazima kila mtu waweze kufuatili ajuwe ninini inaendelea kwa huwo mkutano na hii inamanisha lazima mtu afike pale ye mwenyewe na ata kuna mikutano ya majadiliano, ya wamuzi na ata mkutano wa kupanga mambo tofauti tofauti na mkutano wa tatmini, hizi zote ni ainaza mkutano Lakini kwa upande wangu uwa ninapenda mkutano wa moja kwa moja kwa sababu unapata pale wakati mnaenda kukaa pamoja muweze kujadiliana pamoja inasaidia kuelewana zaidi na hapa uneza ukasoma hisia za kila mtu mwenye ako pale kwa ule mkutano uneza ukauliza maswali kama ni mali penye hujaelewa na uneza pia ukaweza kuzungumza na mtu ana kwa ana wakati kama ni habare ana kujakutoa Uneza ukawuliza maswali moja kwa moja ndo uweze kuelewa zaidi na pia uweze kukua na marifa zaidi kuhusu jambo ambalo lilikwa linangaziwa kwenye ule mkutano. Na kwa kweli, mkutano bora ni ule mfupi, ambokuwa na malengo waziwazi na washiriki usika. Kwa sababu mkiwa pale nyinyi wote, unaeza sasa mkashirikiana, mkaulizana maswali. Na hii namanisha kuwa, hakuna mtu atatoka pale kama hajaelewa jambo lolote. Kwa hivo kwa upande wangu, ninapenda sana mikutano ya ana kwa ana. Na kila mtu ataweza kutoka kuule mkutano akiwa hamelewa kila jambo ambalo itazungumziwa kwenye ule mkutano.